Mimi napenda mnyama anayeitwa mbwa. Kwa kuwa mbwa bila shaka ni anatupea ulinzi mbwa anatupea ulinzi usiku mbwa anatulinda usiku wakati sisi tumelala mbwa ni kama mlinzi wetu wa pili.